Ndiyo, mimi napenda kuimba. Nyimbo zina umuhimu mkumbwa sana katika maisha ya binadamu kijamii, kiakili na kihisia. Kwanza, nyimbo utumika kama njia ya kujielezi. Kupitia nyimbo, watu huwasilisha hisia zao kama furaha huzuni, upendo, matumaini na maumivu kwa njia rahisi na inayoeleweka. Pili, nyimbo zina nguvu ya kuunganisha jamii. Watu wanapo kusanyika, kuimba na kusikiliza mziki pamoja. Iwe ni kwenye sherehe, ibada au matukio ya kitamaduni. Hujenga mshikamano, umoja na utambulisho wa pamoja. Tatu, nyimbo zina dhamana ya elimu na kihistoria. Nyimbo nyingi hubeba mafunzo ya maisha, maadili nazaha na historia ya jamii. Kupitia nyimbo za jadi au kizazi fulani, tunajifunza asili yetu tamaduni na matukio muhimu za jamii. Nne, nyimbo husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya ya akili. Muziki mzuri unaweza kutuliza akili kuongeza hamasa na hata kusaidia mtu kupumzika au kupata faraja wakati wa changamoto.

Ninapo jiandaa kwa mkutano huwa nachukua muda kufanya mambo kadha muhimu ili niwe tayari kikamilifu Kwanza nahakikisha ninaelewa lengo la mkutano nasoma agenda au ujumbe wowote uliotumwa mapema ili nijue mada zinazojadiliwa Hii hunisaidia kujua mchango wangu na pia kuepuka kwenda bila mwelekeo Pili nayaandaa maelezo yangu Nauandika hoja kuu maswali ninayotaka kuuliza au mawazo ninayotaka kushiriki. Ikiwa mkutano inahusisha takwimu au ripoti. Na hakikisha nimezipitia mapema ili nisije nikashangaa wakati wa majadiliano. Tatu najiandaa kiakili na kimwili. Nahakikisha nimepumzika vizuri nafika kwa wakati na ninavaa mavazi yanayoweza kulingana na aina ya mkutano. Pia naweka simu yangu kwenye hali ya kimya ili nisivurugike. Kwa ujumla, maandalizi haya hunifanya nijiamini zaidi kushirikiana kikamilifu na kutumia muda wa mkutano kwa ufanisi.

Rafiki yangu wakaribu zaidi ni mtu niliye fahamiana naye tukiwa shuleni Tulikutana siku ya kwanza kabisa tuliporipoti Wakati tukiwa wapya na wenye hofu kidogo kwa mazingira mapya Alikaa karibu nami darasani Tukaanza masungumzo ya kawaida kuhusu masomo walimu na pia maisha ya shule kwa ujumla pole pole masungumzo yale madogo ya kageuka kuwa urafiki wa kweli Kilicho mfanya awe rafiki wakweli kwangu ni uaminifu wake na namna alivyo nielewa. Tulipitia changamoto nyingi pamoja, mitihani mingumu na vipindi vya stress, na hata matatiso ya kifamilia. Wakati nilipo kuwa chini, yeye alikua pega la kuniegemea, akinipa moyo na kunikumbusha dhamani yake. Vivyo hivyo nilijitahidi kuwa karibu naye wakati alipo nihitaji na alipo hitaji msaada na ushauri wangu. Urafiki wetu ulijengwa njuu ya kuheshimiana kuaminiana na kucheka pamoja hata katika nyakati ngumu. Hadi leo urafiki huu ni muhimu sana kwangu. Kwa sababu hunikumbusha kwamba, rafiki wa kweli si yule anayekuwepo tu wakati wafuraha. Bali yule anayesi mama nawe bila masharti.

Napenda kutumia muda wangu na familia yangu kwa njia rahisi lakini zenye maana Tunapenda kukaa pamoja tukizungumza tukicheka na kushirikiana hadithi za maisha Mara nyingi tunakula pamoja chambo linalo nipa furaha kwa sababu hutupa nafasi ya kuungana na kuelewana saidi Pia napenda kusaidia kasi ya nyumbani au kutoka matembesi pamoja Iwe ni kutembea au kutembelea nduo. Kuwa na familia yangu hunipa hamani. Faraja na kunikupusha umuhimu wa upendo na mshirikiano.

Najilinda dhidi ya vitisho vya mitandao kwa kuchukua tahadhari makini kila siku kwanza natumia nywila imara na tofauti kila kwa kila akaunti yangu pia ninahakikisha sishiriki na mtu yeyote Pia nawasha utipitishanji kwa hatua mbili ili kuongeza safu ya ziada ya usalama Pili, huwa makini sana na viungo au ujumbe ninaopokea Hasa kutoka kwa watu nisiofahamu. Siwai kufungua barua pepe au kupakua faili ambazo zinaonekana za kutiliwa shaka kwa sababu najua zinaweza kuwa na virusi au nia ya kuiba taarifa zangu. Zaidi ya hayo nahakikisha vifaa vyangu vina programu za usalama na vimesahihishwa mara kwa mara. Sashisho hunisaidia kuziba mianya ya kiusalama ambayo wadukisi wanaweza kuitumia. Pia napunguza kiasi cha taarifa binafsi ninachoweka mtandaoni hasa kwenye mtandao wa kijamii kwa ujumla najilinda kwa kuwa makini. Mwenye nidhamu na kujifunza mara kwa mara kuhusu mbinu mpya za vitisho vya mtandao ili nisiwe mwathirika kirahisi.

Natazama video mtandaoni, zaidi kupitia YouTube. Kwa sababu inanipa aina nyingi za maudhui kama elimu mziki, habari na burudani. Pia mara nyingine natumia TikTok kwa video fupi na za kuburudisha. Asa ninapotaka kupumzika haraka. Kwa filamu na thamthilia, napenda Netflix au Showmax. Kwa sababu zina maudhuii yenye ubora, mzuri na niraisi kufuatilia kwenye simu yangu. Napenda sana kufuatilia vipindi vinafyo nifunza na kuonyesha kuwa kuna umuhimu wa nidamu katika maisha. Na nifunzo ambazo zinaonyesha kuhusu jinsi mtu anavyo pata shida na badaye anamaliza kwa njia mzuri.

Inafanya kazi ya ushirikiano na kwa kuanza kuwa na mawasiliano mazuri na heshima. Kila mara nahakikisha ninasikiliza mawazo ya wengine kwa makini hata kama nitofauti na yangu. Kwa sababu ninaamini kila mtu anamchango wakipekee. Nikiwa kwenye kikundi ninapenda kushirikiana waziwazi kushiriki mawazo yangu bila kudharau wengine. Na kuwapa nafasi wote wajisikie kudhaminiwa. Pia ninaweka malengo ya pamoja mbele. Badala ya maslahi binafsi nafanya bidii kwa kuhakikisha. Kila mtu anaelewa jukumu lake na ninatoa msaada. Pale inapo itajika. Nikiona mtu anachanga moto. Nikotayari kusaidia na kumpa moyo ili tusonge mbele kama timu moja. Zaidi ya hayo ninakubali mrejesho. Kwa mtazamo chanya na nikotayari kujifunza kutoka kwa wengine. Hii inanisaidia kuboresha utendaji wangu na kuimarisha uhusiano kazini. Kwa ujumla nafanya kazi ya ushirikiana kwa kujenga uaminifu kufanya kazi kwa wazi na kuamini kuwa mafanikio na kweli kupatikana tunapofanya kazi kwa pamoja.

Ndiyo nimewai kufunga mnyama Kufuga mnyama kumekuwa jambo la muhimu sana kwangu kwa sababu kumenifundisha uwajibikaji na huruma kila siku nililazimika kumlisha kumpa maji na kuhakikisha yuko salama na mwenye afya Hii ilinisaidia pia kujifunza kupanga muda wangu vizuri na kuwajibika kwa kiumbe mwingine pia kufuga mnyama kunaleta faraja na kinsia mnyama anapokuwa karibu unahisi upendo wa dhati na urafiki usio na masharti. Hii upunguza msongu wa mawazo na kuleta furaha hasa baada ya siku ndefu na yenye kuchosha zaidi ya hayo mnyama uchangia usalamu wa nyumbani na kufanya mazingira yawe hai na yenye amani kwa ujumla kufuga mnyama unijenga kimaadili kiisia na kunifanya niwe na niwe mtu mwenye moyo wa kujali zaidi.

Kwanza kabisa ninaweka malengo ya pesa. Hii inanisaidia kujua ni kiasi gani cha kuweka na kwanini. Kwa mfano ninaweza kusema nataka kuweka shillingi elfu tano kila wiki kwa ajili ya dharura. Hapa nihatua ninazo tumia kuhifadhi pesa. Kwanza natengeneza akaunti ya Mpesa. Hii ni muhimu kwa kuwa ni njia ya kuhamasisha na kuweka pesa kwa urahisi. Pili, naweka kando kiasi kidogo ili. Kila wiki au kila mwezi. Kwa mfano, kila wiki nitaweka shilingi elfu tano Mpesa Savings au Mshwari ikiwa ninatumia huduma ya pin ya Mpesa. Tatu, natumia akaunti ya mshwari au mkesho. Hizi akaunti zinanisaidia kuweka pesa zangu na kukua kwa riba kidogo kidogo na pia ni rahisi kupata pesa zangu ninapo hitaji nne, naepuka kutumia pesa hizo mara kwa mara. Hii ni muhimu ili pesa. Zile zinazo kusudiwa kuhifadhi ziwe salama. Naweza kuanzisha alati au kukumbuka kila unapoweka pesa.

Kwansisha mradi mpya wa kasi kunaitaji mjanganuo wa makini mpango tipiti na atuwa sinazo fuatwa kwa mpangilio Kwanza natambua waso na mlengo wa mradi Kwanza natafakari juu ya akile ninachotaka na kufanikisha najuuliza maswali kama mradi huu unarenga nini na tatiso gani linaweza kutotuliwa Hili nafanya utafiti wa hawali Siwezi kutaka kukimbilia hatuwa sa utakelesaji pila kuelewa mazingira Tatu naandaa mpango wa mradi.

Mimi napenda kutumia wakati wangu na marafiki zangu Kwa njia ambayo yanatufanya tucheke na kuondoa msongo wa mawazo Kwa mfano tunapenda kuenda kwa pikni au kwenye bustani au pwani Tukiketi chini ya mtu au kwenye mchanga Tukicheka tukila chakula pamoja na kushiriki hadithi za kuchekesha Pia tunapenda kucheza mchezo wa nje kama mpira wa mguu au volleyball Kwani inatufanya tuwe na furaha na kushirikiani. Wakati mwingine tunakaa tu pamoja nyumbani tukitazama sinema kuangalia video funny au kucheza mchezo ya kodi na pod games. Napenda sana vile tunanvyoweza kuzungumza kwa heshima na kufahamu maisha ya kila mmoja tukisaidiani na kusuluhisha changamoto ndogo za akila zeku. Kwa kifupi, napenda kila kitu tunachokifanya, tuwe pamoja kwa furaha, kucheka na kuunda kumbukumbu nzuri ambazo, tutazikumbuka kwa muda mrefu. Ikiwa unataka pia, unaeza kucheza na marafiki kwa njia ni kama ata kuenda kuogelea au ata kuenda kutazama wanyama pori.

Mimi napenda kuamka mapema. Kwa sababu, kuamka mapema kunanipa nafasi ya kuansa siku yangu kwa utulifu pila araka. Sasa asubui uwa na utulifu malumu, hewa safi, mwanga wajua unaoanza kuchomoza na raha ya kimya kinachofanya akili yangu kuwa wazi na yenye nguvu. Hii inanisaidia kupanga malengo ya siku, kufanya kasi kwa umakini saidi na hata kupata muda wa kutafakari au kufanya masoezi ya asubui. Kwa upande mwingine, watu wanao amka usiku wanapenda hali tutifu ya usiku wakati wengi wapo usingizi. Hii inasaidia kusingatia kasi sao kwa utulifu. Kila mara nyingi, huadhiri ratipa ya asubui na unaweza kushindwa kufurahia mwanga wa asubui. Kwa kifupi, kuamka mapema kuna nipa nafasi ya kuwa na siku yenye tija utulifu na nishati nzuri tangu mwanzo.

Jambo muhimu ni lilo jifunza ilitoka kwa Musa alikuwa kiongozi akiwaongosa kwa uvumilivu na moyo wakuelewa alifundisha kuwa jambo muhimu kwa mfano kuwa nabidii na kuwaminu mwenyewe hata wakati mambo ya nakuwa ngumu Kila neno alilo nieleza lilikuwa na maana kubwa na mara nyingi, nivijifunza zaidi kwa kuangalia mfano wake wa maisha kuliko kwa maneno tu. Kila nikikumbuka mafundisho yake nikakumbuka kwamba. Kila hatuwa ndogo ya juhudi huchangia kwenye mafanikio makubwa.

Mimi napendelea kuwa makini sana na plastiki ni napo tumia kila siku Kwanza najitahidi kutumia mfuko wa kitamba au chupa la reusable kila ni napoenda dukani badala ya mabegi ya plastiki Pia napendelea kununua bidhaa ambazo hazina ufungaji wa plastiki au zinazo tumia karatasi badala ya plastiki Wakati wakunywa maji au vinywaji na pendelea kutumia chupa ya chuma au glasi badala ya chupa ya plastiki zinazo weza kutumika mara moja. Pia napanga chakula changu vizuri ili kuepuka kuagiza chakula kilicho fungwa kwa plastiki au nikipata chakula kilicho na plastiki na panga jinsi ya kutumia au kurecycle plastiki iyo badala ya kuigandamiza. Zaidi ya yote napenda kuelimisha marafiki na familia yangu kuhusu umuhimu wa kupunguza plastiki kwani kila hatua ndogo inasaidia kulinda mazingira kwa kweli inafanya nijisikia vizuri kwa kuwa inapunguza uchafuzi na kuchangia mazingira safi.

Ningependa kutembelea Mombasa, mji wa bwani wa Kenya unaochulikana kwa historia yake Tajiri na mandhari ya kupendesa Mombasa ni mchanganyiko wa dhamaduni kutoka kia Arabu kia Afrika na kireno ambaso sinaonekana kwenye majengo yake ya kale kama file fort chisas ambayo ni urithi wa dunia wa UNESCO kitu kinachofutia saidi nifukwe zake nzuri saa mchanga mweupe na maji ya pulu safi ya Indi Ocean. Pwesa na upepo wa baharini uunda isia na utulivu. Na faraja na unaweza pia kufurahia mcheso ya maji kama kuongelea kuindia samaki au kiperusi katika mashua sa kienyeji. Saidi ya hayo, mombasa ni kitofu cha chakula cha baharini. Kula samaki safi waliyo pikwa kwa haraka kwenye mikahawa mdogo kando ya bwani ni usoefu wa kipeke. Soko la old town inakupa fusa ya kugundua bidhaa sa mikono, finyango fya kiasili na arufu fya fiungo fya kienyeji. Kwa kifupi mombasa si tu ni mchi wa kihistoria na mandhari ya asili bali pia ni bahari ambapo unaweza kuunganishwa na dhamatuni na ladha sa pwani za kenya ikiwa unataka pia unaweza kutembelea kwenye bahari huo uweze kutuliza mwili kwa kuogelea Mombasa ni nchi mzuri saa.

Mimi nashiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali kwanza napenda kusaidia wenzangu wakati wowote wanapoitaji msaada kama file kushirikiana katika miradi ya kijamii au kusaidia watoto wadogo kusoma Pia mimi ushiriki kwa kushiriki uchusi wangu kwa mfano kutuwa elimu au mafunzo madogo kuhusu maswala muhimu kama afya elimu au usawa wa masingira. Pia mi nashiriki katika shunglisi za kijami kama file usafi wa masingira kusaidia wenye uitaji au kushiriki katika shere za kijami na mila za adati. Nikijaripo kufanya jamii yangu iwe bora na yenye mshikamano zaidi.

Ndiyo napenda sana mziki wa jadi kwa kweli kila wakati naposikia midundo ya ngoma saki asili au nyimbo sa asili ninahisi kama niko karibu na msisi wangu na utamaduni wangu msiku huu hutoa hisia za furaha mshikamana na hata unanufaika na kutafakari maisha Napenda jinsi kila kipande cha nyimbo kinavyokuwa na adhite, kila midundo ya ngoma ikielesea adhite au kusherekea matukio ya kijami. Mara nyingi ninapo kwenye sherehe ya kijami au harambe. Napenda kushirikiana kwa kuimba na kuchesa. Kwani musiki wachadi unanifanya nihisi sehemu ya jamii yangu na unaleta furaha isio elezeka. Kwa kweli ni saidi ya burudani nihisia istoria urithi wa kipeki unaonifikia moja kwa moja na kwa moja moja nakufika kwenye moyo.

Mimi napenda kufuata mferenji wa CNN kwa sababu kila siku unanipa habari sa haraka na za kutoka katika kila kona ya dunia. Kila nikiona habari sinatokea sehemu tofauti. Napata isia ya kuwa sehemu ya dunia nzima na pia napenda jinsi wanavyotoa uchambuzi wakini. Sio tu habari saaraka. Pia, mara nyingine napenda kuangalia Nat Jowell. Kwa sababu, napenda kuona wanyama na mandhari za ajabu za asili na nifanya nijisikie kama niko porini. Kama pia, napenda kuangalia jinsi wanyama wanavyo shirikia na pamoja inatoa burudani na elimu nyingi jinsi wanavyotumia akili kama binadamu.

Napenda kula wali kwa sababu ni chakula rahisi kingi na chenye virutubisho muhimu katika wakati ninapowekwa kwa mchanganyiko sahihi wa vyakula vingine kama vile wali na maharagwe wali na mboga au hata wali samaki na kuku umuhimu wa kula wali ni kwanza ni chanzo cha nishati wali lina wanga ambayo hutoa nishati ya haraka kwa mwili na kufanya kazi kila siku. Huu ni muhimu sana hasa kama nafanya kazi nyingi. Pili ni rahisi kumeza na huhamazimika. Ni chakula chepesi kwa tumbo na mara nyingi watu wanakula wali bila kuumwa na tumbo. Tatu, inaendana na vyakula vingine wali unaweza kuunganishwa na samaki, nyama, mboga na maharagwe Hivyo uifanya chakula kamili. Kiwe na proteini, vitamini na madini yote muhimu Nne, uthibitisha tamaduni na urithi. Kula wali ni sehemu ya utamaduni wa kiafrika na mara nyingi ni chakula cha familia kinachounganisha watu wakati wa chakula Kwa kifupi, wali siyo tu chakula cha kucha bali ni chanzo cha nguvu, afya na uridhi wakitamaduni.

Ndiyo, napenda kukimbia. Kukimbia ni muhimu sana kwangu kwa sababu kunanisaidia kuboresha afya mwili na akili. Ninapokimbia mwili wangu unakuwa wenye nguvu, moyo unafanya kazi vizuri na inakuwa na pumzi mzuri. Pia kukimbia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo nahisi akili yangu inatulia na mawazo yanakuwa wazi zaidi. Zaidi ya hilo, kukimbia hunifundisha nidhamu na uvumilivu. Kila nikiendelea kukimbia hata ninapochoka najifunza kutokata tamaa kirahisi katika maisha ya kila siku. Pia ni njia nzuri ya kujipa muda, binafsi wa kujitafakari na kujipanga upya. Kwa ujumla, kukimbia ni muhimu kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye afya, mwenye nguvu na mwenye furaha.

Kipa umbele kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha kwamba mawasiliano yako na wengine kasini ni wazi yenye heshima na yenye tija ili kufanikisha malengo ya kasi hii namaanisha unapaswa kusingatia mambo ya fuatao uwasi na ufafanusi maelezo yako yawe rahisi kueleweka pila kuchanganya au kuleta utata pili unafaa kusikiliza kwa makini siyo tu kuongea pali pia kuelewa Kile wenzako wanachosema kusikiliza fisuru usaidia kutoa machipu sahihi na kuchenga ushirikiana Tatu, heshima na adabu mawasiliana yote iwe kwa mandishi au mdomo ya napaswa kuwa na heshima pila upaguzi nne, ufasiri wa akika na sahihi Machipu ya napaswa kuwasilishwa kwa wakati unaofaa ile kasi isi suilike. Tano, uwasi wa maelezo muhimu. Hakikisha taarifa sote muhimu sinawafikia wale wanao itaji pila kuwacha au kupotesa maelekeso. Kwa kifupi, kipaumbele ni kuhakikisha mawasiliano yanachangia ufanisi wakasi na mausiano mazuri kasini.

Mimi ili kuongeza usali shanzi wangu, na panga ratiba yangu vizuri. Kwanza, naweka kazi yangu kwa mpangilio wakipau mbele. Kazi muhimu zaidi kuanza, mapema asubuhi wakati akili yangu iko sawa. Pia, napumzika kidogo kati ya kazi ili kuepuka uchovu na kuweka akili yangu ikitulia. Na punguza vikwazo vya kuingilia kati kama simu au mitandao ya kijamii wa wakati wa kazi na kutumia sana kama kalenda au orodha ya kazi ili kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa wakati. Pia napanga malengo madogo madogo ndani ya siku au wiki ili nipate motisha kila ninapo kamilisha moja Kwa njia hii napata hisia ya mafanikio mara kwa mara na hivo kusalisha zaidi bila stresi mingi.

Mimi wakati umeme unapokatika, napendelea kwanza kubaki tulivu na kuangalia ni sehemu gani, zenye mwanga au vifaa gani viko hatarini. Mara nyingi napima kama chaji ya simu yangu iko juu, kisha nikitumia taa ndogo au taa ya mkononi. Kwa wakati huo, mara nyingine napenda kuchukua nafasi ya kupumzika kidogo, kusoma kitabu au kuzungumza na familia bila kutumia umeme. Pia, nikiona inachukua muda mrefu, napanga chakula au shughuli, nyingine zisotegemea umeme. Pia, nawezatafuta jenereta ili kama kuna jambo lililokuwa linaendelezwa na umeme, liwe lina, lisiwe na shaka lolote na liendelee bila kusumbuliwa. Umeme ina manufaa mingi unasaidia kuleta mwangaza katika jamii na pia umeme husaidia katika kuchaji vitu kama simu, tarakilishi, laptop ata na kompyuta.

Mimi napenda kuvaa nguo zinazo kuwa rahisi na za starehe kama shati zenye rangi nyepesi na suruali za kawaina Pia napenda nguo zinazovaa kwa hali ya hewa Kwa hivo mara nyingi napendelea koti ndogo au sweta wakati wa baridi na nguo nyepesi za kitambaa cha pamba wakati wa joto muhimu kwamba ni kuwa nguo zenye starehe au zinasofanya nijisikie vizuri huku zikionyesha mtindo wangu wakaimunda. Pia nafaa nguo tafauti tofauti kutegemea wakati wa kipindi fulani. Kama kuna sherehe nafaa nguo za krismasi, za arusi au ata nguo za kufaa ofisini. Mara nyingi kienda katika ofisi unafaa kufaa nguo zenye nidhamu na nguo zenye zinazoonyesha kuwa unaenda katika ofisi.

Nimi napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya kuvutia na ya kina. Kwanza kabisa napenda kuanza kwa kuuliza maswali mengi kuhusu kitu kipya ninachokitaka kuelewa. Kwa mfano kama ni somo la sayanzi na shugulika na msingi yake na msingi kwanza kama vile kanuni au hoja zinazotumika. Kisha nasongea hadi kwenye maelezo magumu zaidi. Pili, napenda kutumia mifano halisi na mashuguli ya vitendo. Hii inanisaidia akili yangu kuunganisha dhana na maisha halisi. Kwa mfano, ukiwa unajifunza jinsi teknoloji inavyofanya kazi, siwezi kukaa tu kusoma kitabu. Bali ninajaribu kuangalia maelezo kwenye video au kujaribu programu ndogo ndongo ili kuona matokeo. Tatu, napenda kujifunza kwa kurudia na kufanya mazoezi. Siwezi kuelewa kabisa jambo ikiwa sitalirudia, mara kadhaa na kulijaribu kwa njia tofauti. Hii ni kama kuchenga misingi ya nguvu katika akili. Kila mara ninapojirudia, ufahamu wangu unakua na kuwa dhabiti. Nne napenda kuingiza watu wengine katika mchakato wa kujifunza. Kusungumza na marafiki walimu au hata kushirikiana kwenye mkundi pia mtandaoni. Kunanipa mtazamo mpya, ambao siwezi kuona pekee yangu. Hii inanisaidia kujenga ufahamu mapana na kuondoa mashaka au makosa awali. Mwisho napenda kuandika au kurekodi ninachokifunda. Hii inanisaidia akili yangu kukumbuka na kupanga maarifa mapya. Kila jambo, jipya ninajifunza linakuwa sehemu ya fararisi ya akili yangu. Na kuandika na kueleza kwa wengine ninakua dhabiti zaidi.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni teknolojia ya apple. Kwa sababu nyingi, hapo imekua kielelezo cha ubunifu, ubora na uwakika. Kwanza bidhaa zao zinamuundo wa kipekee zina nguvu kama vile iPhone, MacBook na iPad. Ambazo sinakikisha utendaji za pithi na uzoefu wa mtumiaji wa kipeke. Zaidi ya hayo, apple inazingatia usalama wa data na faragha. Jambo muhimu sana katika dunia ya kidigitali leo. Ambapo mashambulizi ya mtandao na ufunjaji wa faragha ni tatizo kubwa. Pili, apple inateknolojia. Aina tu teknolojia bali pia inachangia maendeleo ya kijamii kupitia programu za elimu na miradi ya mazingira. Ikionyesha kuwa ni kampuni ya faida tu bali enye dhamira. Pia, mfumo zao ya ecosystem uraisisha maisha unapokuwa na bidhaa ya Apple moja. Nyingine sinakuwa rahisi kutumia pila usumbuku. Hii inafanya kila mtu anayeiangalia bidhaa zao kuwa za hakika na ubora na urahisi.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni muhimu sana na ni wa kipekee. Kila mmoja wao ananipa furaha na msaada wa kipekee. Kwa mfano, kuna baadhi ya wazee wangu tunaweza kuzungumza kila siku kuhusu. Mambo madogo ya maisha kama vile kazi, shule au burudani. Hii inanifanya nihisi kuwa sio pekee yangu na kwamba nina watu wa kuaminika karibu yangu. Pia mahusiano haya yananifundisha uvumilivu na kushirikiana Wakati mwingine tunakosa kuelewana lakini tunajaribu kuelewa mawazo na hisia ya kila mmoja jambo linaloongeza uelewa na heshima. Pia tunashirikiana katika shughuli mbali mbali kama vile kusaidiana kwa kazi, kushiriki mawazo mazuri na au hata kusherehekea mafanikio ya kila mmoja. Zaidi ya yote, wazee wangu wananiimarisha kisaikolojia na kimoyo na kunifanya nihisi kuwa na dhamani. Mahusiano hayo, sio tu ya kijamii bali ni kama msaada wa moyo na akili. Na yananifanya nione dunia kwa mtazamo chanya zaidi. Hivyo basi mahusiano yangu na wazee wangu ni msingi muhimu, wa furaha, msaada na ukuaji wangu kibinafsi.

Muda mrefu kazini kwa lengo langu ni kuhakikisha, napata ustaa wakitaalamu na kifedha kwa wakati mmoja, kwa mfano, napenda kuwa na uhakika kwamba kazi ninayofanya inaniwezesha kukuza ujuzi wangu kupata uzoeevu zaidi, na pia kuhakikisha kwamba ninauwezo wa kutimiza lengo yangu binafsi, kama kununua vitu muhimu au kusaidia familia. Pia kuwa kazini kwa muda mrefu, unanipa nafasi ya kuonyesha uajibikaji, kujenga uhusiano mzuri na wenzangu, na kupata heshima ndani ya timu. Kwa kifupi, lengo langu ni kufanya kazi kwa bidii, kuendeleza taaluma yangu na msingi na kujenga msingi dhabiti wa maisha yangu ya baadaye.

Sanaa ambazo natumia kila siku ni nyingi. Kwanza, simu ya mkononi. Simu ya mkonone ni muhimu sana kwangu. Naitumia kusoma ujumbe kupiga simu kuangalia barua pepe na hata pia kujivinjari mtandaoni ya kijamii. Simu hii pia inansaidia kupanga ratiba yangu kupitia kalenda na kumbukumu za kielektroniki. Jambo ambalo linafanya kila kitu kuwa raisi na mpangilio wake ukawa wazi. Pia, kompyuta ya mezani au laptop ni jambo ingine muhimu. Ninatumia kompyuta kwa kazi mzito kama kuandika ripoti kuchambua data kufanya utafiti mtandaoni na kuwasiliana na wenzangu kupitia barua pepe au programu za mkutano wa video. Computer pia ni muhimu kwa burudani kama kuangalia video au kusikiliza muziki ambapo unapumzika. Jambo linalo fanya ni pate pumziko na kuongeza ufanisi wa kazi. Tatu ni programu na sanaa za kiditi kama Whatsapp, Gmail, Google Calendar ni sehemu za kila siku. Whatsapp ina nisaidia kuwasiliana na marafiki. Gmail uwa muhimu kwa mawaziliano rasmi. Kumbu kalenda inainsaidia kupanga ratiba. Kuweka muda wa mikutano na kukumbusha majukumu muhimu. Jambo linalo punguza msongo wa mawazo.

Ndiyo, napenda sana kuchesa na watoto. Kucheza na watoto ni jambo ninalo linaloniletea furaha kubwa na kunifanya nijisikie kuwa na nguvu za kiasili na moyo safi. Wakati nakisikia kicheko cha wa mtoto au ninapoona uso wao, ukiwa na tabasamu, inaniuma moyo kwa namna nzuri, inabeba furaha isio na kikomo. Kucheza nao kunanifanya nisahau matatizo ya kila siku na kunirudisha kwenye hali ya utotoni, ambao kila kitu kinakuwa rahisi na kizuri. Zaidi ya furaha kucheza na watoto pia kunanifundisha mambo mengi. Wanafundisha uvumilifu, ubunifu na jinsi ya kuona dunia kwa njia rahisi na yenye mshangao. Wakati tunacheza wanapochagua mchezo ya kuigiza au ya kuliwaza, inapata fursa ya kuelewa hisia zao, ndoto zao na pia jinsi wanavyoshirikiana na watoto wengine. Pia michezo hii inakuza uhusiano wa karibu kati yangu na wao. Inatengeneza kumbukumbu mzuri ambazo wanazibeba maisha yao yote. Kucheza na watoto si tu kujiburudisha bali pia ni njia ya kujifundisha. Kukuza maadili na kuwa karibu na dunia yao na ajabu yenye rangi ni uzoefu wa kipekee ambao unifanya nihisi kuwa sahemu ya maisha yao na kunisaidia kukua mimi pia kiroho na kihisia.

Kila asubui nikiamka, jambo la kwanza nifanya ni kushukuru kwa siku mpya, kisha naanza kwa kunawa uso na meni, ili nijisikie safi na machozi ya usingizi yatoweke. Baada ya hapo, napendelea kunywa klasi ya maji ili kwamsha mwili wangu. Kisha, mara nyingi nafanya mazoezi madogo kama kutembea au kufanya mnyanyiko wa mikono na miguu. Ambayo unisaidia nishike nguvu na nikapa mwili moyo wa kwamuka. Baada ya mazoezi, napenda kuandaa kifungua kinywa chenye afya kama mayai, wali au matunda. Wakati wa kufungua kinywa, napenda pia kupanga ratipa yangu ya siku. Ni kasi gani lazima nifanye, ni muda gani wa kupumzika na ni watu gani nitakutana nao. Hatimaye nikiwa tayari, naanza shugli zangu za kila siku, nikiwa na moyo safi na nguvu.

Naweka mipaka wazi kati ya kazi na maisha yangu kibinafsi. Wakati ya kazi, najitahidi kuzingatia majukumu yangu kikamilifu, kupanga ratiba vizuri na kuhakikisha. Kila jambo linafanyika kwa wakati wake. Baada ya kazi, ninaweka muda wa kupumzika. Kufanya mambo ninayopenda na kushirikiana na familia marafiki au kujifurahisha kwa shughuli za burudani. Hii inanisaidia akili kupumzika na kurudi kazini na nguvu mpya. Pia najaribu kutumia teknoloja kwa uangalifu. Mfano kushirikisha mambo ya kazi wakatu wa ofisi tu na kuepuka kupanua kazi kwenye muda wa kibinafsi.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanyakazi wengine kwa kuanza na mawasiliano ya heshima na wazi. Mimi husikiliza mawazo yao kwa makini na pia kuwapa nafasi ya kujieleza bila kuhukumiwa. Pia ushiriki ushirikiano kazini ni jambo muhimu kwangu. Napenda kufanya kazi kwa timu na kusaidiana ili tufikie malengo ya pamoja. Zaidi ya hayo, mimi hujitahidi kwa kuwa muaminifu na mkarimu kwa kutimiza ahadi zangu na kuwaheshimu wenzangu wakati wote. Ninapopata nafasi hushiriki mazungumzo ya kirafiki au kuwapongeza wanapofanya kazi nzuri. Jambo linalo ongoza imani na mshirikamano. Kwa mfano kufanya hivyo hutenga mazingira ya kasi yenye amani, motisha na mahusiano imara kati ya wafanyakazi kila wakati.

Ndiyo, mimi napenda sana kunywa maziwa. Maziwa ni kinywaji muhimu kwa afya ya mwili kwa sababu yana virutubisho vingi vinavyo hitajika kila siku. Kwanza kabisa, maziwa yana kalishamu kwa wingi ambayo husaidia kuimarisha mifupa na meno. Hasa kwa watoto wanawakua na pia kwa watu wazima, ili kuzuia magonjwa kama kudhoofika kwa mifupa. Pia, yana proteini, zinazo saidia kujenga na kurekebisha misuli ya mwili. Jambo ambalo ni muhimu kwa watu wanaofanya kazi mzito. Zaidi ya hayo, maziwa yana vitamini mbalimbali kama vitamini DA, A na B12. Ambaz husaidia kuimarisha kinga ya mwili. Kuboresha macho na kusaidia mfumo wa neva kufanya kazi vizuri. Kunywa maziwa hunipa nguvu na kunifanya nijisikie nimeshiba. Hasa ninapoyanywa asubuhi au kabla ya kulala. Pia ni rahisi kuyachanganya na vyakula vingine kama chai, uji au hata kutumia kupika. Hivyo, yanaongeza ladha ya na dhamani ya chakula. Kwa upande mwingine, maziwa husaidia katika ukuwaji mzuri wa watoto na kuwasaidia wazee kudumisha afya njema. Kunywa maziwa mara kwa mara ni njia rahisi na asili ya kujali afya ya mwili.

Ndiyo natumia simu kufanya ununuzi wa vitu Kwa siku hizi simu imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku Hasa katika kufanya manunuzi Naitumia kununua vitu mbalimbali kama chakula nguo, vifaa ya nyumbani, fota, za umeme au ata kulipia huduma kama usafiri au intaneti Hii inanisaidia kuokoa muda kwa sababu sihitaji kuenda dukani kila wakati. Kitu ninachokipenda saidi ni urahisi wa malipo kupitia Mpesa. Au njia nyingine ya kidigitali. Unachohitaji ni simu na mtandao alafu nafanya malipo papo hapo. Pia inanipa nafasi ya kulinganisha bei kutoka kwa wauzaji tofauti. Kabla ya kufanya uamuzi. Jambo linalonisaidia kuokoa pesa. Faida nyingine ni usalama na kumbukumbu za malipo. Kila unaponunua kwa simu unapata ujumbe wa uthibitisho. Hivyo ni rahisi kufuatilia matumizi yangu. Pia wakati wa dharura au ukiwa mbali na maduka, simu inakuwa suluhisho ya haraka sana. Kwa ujumla kununua vitu kwa kutumia simu kunanifanya niwe na maisha rahisi ya kisasa na yenye ufanisi zaidi.

Kusubiri kwenye mstari na jihisi kawaida lakini hisia ubadilika kulingana na mazingira Kwa ujumla na jaribu kuwa mtulivu na mwenye subira kwa sababu najua kusubiri ni sehemu ya maisha ya kila siku Wakati mwingine kama mstari ni mrefu sana au unasonga taratimu na hisi kuchoka kidogo au kukosa uvumilivu hasa kama nina haraka, hapo kujidhahidi, kujituliza, kwa kujikumbusha kuwa, kila mtu aliyepo analengo lake, na hakuna anaye penda kusubiri zaidi ya mwingini. Kwa upande mzuri, kusubiri kwenye mstari, hunipa nafasi ya kufikiri, kupanga mambo yangu au ata kuangalia simu, kusoma na kujifunza kitu kidogo. Pia kunifundisha subira na heshima kwa sababu ni muhimu kuwapa wengine nafasi yao bila kusukumana au kulalamika Kwa hiyo ingawa kusubiri kweye mstari si jambo linalo pendeza sana na likubali kama sehemu ya maisha na nalitumia kama fursa ya kujifunza kuwa mtulivu na mwenye uvumilivu zaidi.

Mandhari msuri kabisa nilio wahi kuhona. Ni ufuku wa bahari wakati wa machweo ya jua. Ninakumbuka mandhari hiyo ikiwa pana na tulipu sana. Juwa linapo kuwa linataama taratipu baharini. Anga ubadilika rangi. Kutoka ya blue hadi chungu. Nyekundu na sambarau laini. Mawingu ya bahari yanagonga. Ufuko kwa sauti ya kutuliza. Kama mziki wa asili unaoa pumzisha muwe. Upepo mwanana na unafuma taratibu kukileta harufu ya chumbi ya bahari ambayo inafanya mtu ajisikie huru na mwenye amani. Kando ya ufukwe, kuna mchanga laini unaongaa kwa mwanga wa jua la mwisho. Na wakati mwngine unaoana ndenge wakiruka juu ya maji wakitafuta chakula, kabla ya giza kuingia. Mandhari hii hunifanya nijisikie nikiwa karibu na maumbile nikitafakari maisha na kushukuru. Kushukuru uzuri wa dunia. Kwangu ni mandari inayoponya moyo na kuleta utulivu wa kipeke.

Tabia ninayoipenda sana kwa watu wengine ni uaminifu na heshima kama mimi napenda watu wanaosema ukweli bila kujiificha hata kama ukweli wengine ni mgumu kusikia. Mtu muaminifu hunipa amani ya moyo kwa sababu najua nikiwasiliana naye sitadanganywa wala wala kusalitiwa. Pia napenda watu wenye heshima kwa wengine bila kujali umri, cheo au hali ya maisha, mtu anayeheshimu wengine huonyesha ukomavu wa akili na moyo. Hata katika tofauti za maoni, mtu mwenye heshima husikiliza hatoi maneno ya kuumiza na kujaribu kuelewa upande wa mwenzake. Zaidi ya hayo, napenda watu wenye moyo wa kusaidia. Tabia ya kujali na kusaidia na kujenga mahusiano mazuri na kuifanya maisha ya jamii iwe bora. Watu wa aina hii hunikumbusha kuwa ubinadamu na udhamani kubwa kuliko vitu ya mali. Kwaa ujumla, tabia hizi hunifanya nijisikie salama kuthaminiwa na kuwa na amani mzuri kwa watu ninao kutana nao.

Ndiyo, napenda sana adidhi za ajabu. Adithi za ajabu unifutia sana kwa sababu unipeleka katika uli mwengu wa kufikiri ulio jaa mambo ya siyo ya kaweda kama uchawi. Viumbe fya ajabu safari ya kushangaza na matukio yasiotarajiwa. Sinazochochea upunifu wangu na kunifanya nione maisha kwa mtasamo mpana saidi. Pia, hadithi sa ajabu mara nyingi upepa mafunzo muhimu yaliyofichwa ndani ya simulizi kama umuhimu wa ujasiri matumaini ufumilifu na kufanya maamuzi sahihi. Hata kama ni hadithi ya kupuni, uchumbe wake unaweza kutumika katika mambo na maisha hali. Saidi ya yote hadithi si unipa purudani na kunisaidia kupumzika hakili. Kusoma na kusikiliza adithi ya achapu unifanya kusahau kwa mude changamoto ya kila siku na kufuraia safari ya mawazo isiyo na mipaka.

Kwa kawaida nakunywa maji glasi sita mpaka nane za maji kila siku, sawa na takribani ya lita Kwa kawaida nakunywa maji glasi sita mpaka nane za maji kila siku, sawa na takribani ya lita Wakati wa mchana, hasa nikiwa kazini au nikifanya shughuli mbali mbali najitahidi kunywa kidogo kidogo ili nisikauke mwilini nikifanya mazoezi au hali ya hewa ikiwa ya joto, huongeza kiasi cha maji ninayokunywa. Kunywa maji ya kutosha hunisaidia kuwa na nguvu, kuboresha umemenyaji wa chakula, kufanya ngozi iwe mzuri na kunisaidia kifikiria vizuri. Ndiyo maana nimejifunza kunywa maji Huwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku.

Chakula cha jadi ninachopenda sana ni ugali wa wimbi pamoja na mboga za kienyeji kama sukuma wiki au kunde. Ukiambatana na maziwa lala au nyama ya kienyeji. Napenda chakula hiki kwa sababu kinanikumbusha maisha ya nyumbani na mila zetu saa kiafrika. Ambapo familia huu kaa pamoja na kushiriki mlo kwa furaha. Ugali unanipa nguvu na kunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Hasa baada ya kazi au shughuli mzito, mboga ya kienyeji zina ladha ya asili na zina afya kwa kuwa zina vitamini nyingi na maziwa lala uongeza ladha pamoja na manufaa ya kiafya. Zaidi ya yote, chakula hiki kina maana ya umoja na mshikamano kwa sababu mara nyingi hupikwa na huliwa pamoja na watu wa familia au majirani wakati wa sherehe na mikusanyiko ya kijamii.

Naweka neno siri salama kwa kufwata hatua hizi kama vile Kwanza kabisa nachagua neno siri lililo refu na ngumu Ninahakikisha lina herufu kubwa na ndogo namba pamoja na alama maalum Hii hufanya iwe vingumu sana kwa mtu au programu kulidhabili pili situmii taarifa zangu binafsi kama jina langu tarehe ya kuzaliwa au namba ya simu taarifa hizi ni rahisi sana kubashiri hasa kwa watu wanao nifahamu na wanao nitafuta mtandaoni. Tatu sitemii neno siri moja kwenye akaunti zote. Kila akaunti muhimu kama barua pepe mitandao ya kijamii na pengi mitandaoni huwa na neno siri lake tafauti. Hii husaidia kulinda akaunti zingine endapo moja lita ita panduliwa. Nne, nabadilisha neno siri mara kwa mara. Hasa kama nahisi kuna athari au nimetumia kifaa cha uma. Kubadilisha neno siri hupunguza uwekesano wa mtu kuendelea kutumia akaunti yangu bila ruhusa. Tano, natunza neno siri langu kwa siri. Sirishiriki na mtu yeyote. Hata rafiki au mwana familia na siliandiki sehemu zoto zilizo wasi. Kama nahitaji kilikumbuka natumia programu salama ya kuifadhi neno siri.

Wakati ninapo kutena na mgorogoro na mtu nafanya mambo haya kwanza na tulia kabla ya kuchukua hatua na chipa muda wa kupumua na kutuliza izia sangu hili nisiongee au kutenda nikiwa na asira kwa sababu najua asira inaeza kuniaribia mawasiliano Pili na msikiliza kwa makini mtu pila kumukatiza na chitahidi kuelewa anacho hisi na anacho jaribu kusema ata kama sikubaliani nae. Hiu ni umfanya ajihisi kuheshimiwa na kupungusa makari ya mgogoro. Tatu na jiereza kwa utulifu na eshima. Nne natafuta suluhisho badala ya kushinda oja. Lengo langu si kumshinda tubali kupata muwafaka unaofaa pande zote. Hii unisaidia kuchenga usiano mzuri hata baada ya mgogoro. Tano, kama mambo ni nayopenda yanayopanda joto na chukua mapumziko kidogo kwa tena kwa muda. Kuna nisaidia kila moja kutafakari na kurudi kwenye masungumzo akiwa ametulia saidi. Mwisho, nikikosea naomba msamaha pila kujitetea sana. Kubali makosa unifanya nikue na kuimarisha uamimifu wangu kati yangu na yule mtu.

Mimi napendelea mahali pa kimya sana. Pa kimya kunatoa nafasi ya kutafakari kupumzika na kuzingatia mawazo yangu bila usumbufu wa kilele za kila kona. Napenda kukaa mahali ambapo sauti ni chache sehemu yenye miti au jumba kilicho tulivu ambapo unaweza kujisikia hata pumzi zako na mdomo yako ikichuma maneno ya ndani. Kimya hutoa amani ya akili inasaidia kuondoa stress na kufanya nishugulikie kazi zangu na mawazo yangu kwa umakinifu. Pia, pa kimya ni kama kipaw cha kuunda mawazo mapya kwani hakuna usumbufu unaochanganya akili. Kwa hivo, kwa dhati, pa kimya ni pahali ni napopata utulivu wakweli na kuridhika kwa undani.

Ndiyo napenda sana kuchesa mcheso ya upawo Mcheso ya upawo inanifutia kwa sababu nachanganya burudanina kufikiri kwa kina Kila mara ninapochesa najikuta nikitumia akili kupanga mikakati kufanya maamuzi na kutabiri hatua za mapinzani wangu Hii hunisaidia kuporesha uwezo wa kufikiri haraka na kuwa makini pia mcheso ya upawo ni njia nzuri ya kuchenga mauziano kuchesa na marafiki au familia uleta ukaribu, masungumzo na kicheko, hata kama kuna ushindani kidogo. Mara nyingi huisha kwa furaa na mafunzo mapya. Mcheso kama draft, sataranji au monopoli, hufundisha ufumilifu nidhamu na kukubali matokeo. Iwe ni kushinda au kushindwa. Kwa ujumla kuchesa mcheso wa upawa hunipa mapumziko mazuri ya akili kuniongezea maarifa na unisaidia kutumia muda wangu kwa njia yenye maana na furaha sana.

Kujitunza ni chambo la muhimu sana kwa afya ya mwili na akili Kila siku mimi uanza kwa kuwakikisha mwili wangu unapata lishe bora kwa kula chakula chenye firutupisho fiyote muhimu kama matunda mbonga proteini na wanga Pia na jaripu kunywa maji ya kutosha ili kudumisha unyefu mwilini Kwa upande wa mwili mimi ufanya mazoezi mara kwa mara Mara si lazima iwe chogi au gym Lakini ata kutembea, kufanya stretching au kufanya mazoezi ya nyumbani, kunasaidia sana. Hii usaidia kuimarisha misuli, kuporesha msunguko wa damu na pia kupunguza msongo wa mawazo. Pia na shirikisha kujitunza kiakili na kiisia. Mimi ujaripu kupumzika kulala masaa ya kutosha na kufanya mambo ninayo ipenda kama kusomo, kusikiliza mziki au kuandika mawazo yangu. Kujitunza pia ni kujipa muda wa kutafakari, kusungumza na marafiki au familia, na kujiondoa katika fianzo fia stress kadri inavyowezakana. Mimi pia ufuatilia usafi wa mwili kama kuoka, kusafisha meno na kusingatia afya ya ngosi. Hii yote inanisaidia mwili na akili kushirikiana vizuri na kunifanya nijisikie bora kila siku.

Mfanya biashara bora zaidi ninayempenda ni Elon Musk, siku zote nimevutiwa na njia anavyoona mambo kwa upana na kwa ushawishi mkubwa. Kwanza anafikiria mbali mbele ya wakati wake kwa mfano gari za umeme za tesla na machine za kurudisha tena roketi za space x ni mfano wa jinsi anavyotaka kubadilisha dunia na maisha ya binadamu. Haogopi hatari anachukuwa maamuzi makubwa ambayo wengi wangeona kama hatari sana Pia ninampenda kwa sababu ana ubunifu wakipekee na uthubutu wa kufanikisha ndoto zake. Si mfanyi biashara wa kawida wakupata faida tu bali tu ni mtu anayefanya kazi kwa lengo la. Kuboresha maisha ya watu ya dunia kwa ujumla. Anaona fursa pale ambapo wengine wanaona changamoto na anapenda kutumia teknolojia na ubunifu kuleta suluhisho. Lakini pia ninampenda kwa sababu anaonyesha mfano wa udhabiti na bidii. Ingawa mara nyingi anakutano na changamoto kubwa na ukosoaji mkali haachi kujaribu na kila mara anajaribu kuboresha bidhaa na huduma zake. Kwa hivyo, si mtu mfanyi biashara wa mafanikio, bali ni kielelezo cha mtu anayefuata ndoto zake bila hofu.

Mimi kila siku napenda kuhakikisha kifaa changu kipo na nguvu ya kutosha ili nisikose kazi yeyote au mawasiliano. Kwa kawaida nachaji kifaa changu mara moja kwa siku. Mara nyingi usiku kabla ya kulala hii inawezesha kuamka asubuhi na kifaa changu kikiwa kimejaa moto. Bila hofu ya kulazimika bet, kumalizika betri wakati wa siku. Kama siku ni yenye shughuli nyingi na napaswa kutumia kifaa kwa muda mrefu, mara nyingine napenda nachaji tena kidogo mchana ili nihakikishe kwamba kila kitu kinaendelea kwa urahisi. Kwa ivyo, kwa wastani ni mara moja kamili na wakati mwingine kidogo mchana. Yote kwa lengo ya kuhakikisha betri daima ipo juu na huduma zipo tayari.

Mimi napenda kuwa makini sana wakati wa jua kali linapo waka. Kwa sababu napenda kuzingati afya na furaha yangu. Kwanza napenda kutafuta kivuli au sehemu penye balidi kidogo kama nchini ya mti au chini ya paa la nyumba ili nisipate mwanga mkali wajua usiofa. Pili, napenda kunywq maji ya kutosha ili kudumisha mwili wangu ukiwa haina kufuraya kila jambo bila uchofu. Mara nyingine, napenda kufakofia inyekinga mzuri na mafasi mepesi ya nayopitisha hewa. Ili, jua lisini pige moja kwa moja. Wakati mungine, napenda kutumia jua kali kama nafasi ya kupumzita. Kusoma kitabu kizuri au kusikiliza msiki, mtamu huku mikifuraya upebo kidogo wa asili. Kwa hivo, badala ya kupishana najua, mimi nachelewa, ninapanga na kuhakikisha, siku inakua na furaha na salama.

Chumba ni nacho kipenda zaidi nyumbani ni sebule. Nakipenda kwa sababu ni sehemu yenye nafasi. Pana na hewa safi. Na pia ndio myo wa nyumba ambapo watu hukutana na kushirikiana. Sebule hunipa hisia ya utulivu na ukarimu. Hasa inapokuwa safi na imepangwa vizuri. Sebuleni napenda kufanya shughuli mbali mbali. Kwanza, napenda kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi, kukaa kwenye kochi, kunywa chai au kufikiria mambo ya siku. Pia hapo ndipo napenda kusoma vitabu na kuangalia taarifa na vipindi vya elimu kwenye runinga. Wakati mwingine, natumia sebule kuwasikiliza muziki au kuzungumza na familia au marafiki wanao nitembelea. Kwa ujumla, sebule ni chumba ninacho kipenda kwa sababu hunipa mchanganiko wa utulivu, burudani na mawasiliano na kunifanya nijisikie niko nyumbani kweli.

Mimi napenda aina ya filamu zinazochanganya hisia na kuelimisha kwa wakati mmoja. Kwa mfano napenda filamu za hadithi za kibinadamu ambazo zinaguza maisha ya kila siku. Kama filamu za familia au zinazohusu urafiki na mapenzi. Zinapokuwa na hisia za kweli. Zinafanya nacheka nichoke au hata nilie kidogo kwa shauku ya hadithi. Pia napenda filamu za sayansi. Zina mvuto mkubwa kwa sababu zinachanganya akili na mawazo na kutatua mafumbo. Filamu za aina hii zinanipa wazo na ubunifu na kunifanya nikumbuke kwamba dunia ya sayari yetu zina mambo ya ajabu sana. Kwa upande mwingine, siwezi kuwacha kuangalia filamu vya kuchekesha. Zile za vichekesho na mwisho. Zinanifanya nisahau mawazo mabaya na kuanza siku kwa furaha. Kwa kifupi, napenda filamu zinazonipea hisia, fikra na furaha kwa wakati mmoja.

Tunda ambalo linanipendeza zaidi ni Ndizi Ndizi ni tamu laini na rahisi kumeza popote ulipo Pia zina nguvu kidogo zinatoa nishati kwa haraka na unaweza kuzila kwa njia nyingi Ikiwa ni mbichi kuzipika au hata kuzipaka kwenye mkate au keki Nadhani pia zinafanya nihisi furaha kidogo Kila nikila kwa sababu Harufu yake na ladha yake ni ya kipekee Ikanikumbusha wakati nzuri wa utotoni au chai ya asubuhi. Ndizi ni tamu sana. Ndizi pia inasaidia katika kupa mwili virutubisho kama vile vitamini. Hii inasaidia mwili katika kukinga kuleta kinga dhidi ya ugonjwa mbalimbali.

Mimi napendelea suruali na sababu nyingi zinazonifanya ni suruali ni raisi kuvaa na inafaa kwa hali mbalimbali iwe kasini shuleni au ata katika shugli sa kawaida sa kila siku inatoa huru mkubwa wa mwendo kwa sababu miguu yako ina nafasi ya kutembea, kukimbia na kufanya shugli pila kisuizi. Pia suruari inakinga saidi asa, ikiwa kuna hali ya baridi na unaitaji kulinda, miguu yako kutokana na majeraha madogo madogo, kama migunjo au mikata. Bali na hilo, suruari pia ni ya muda mrefu, inawesa kudumu kwa muda mrefu saidi kuliko sketi. Kwani mara nyingi aichaguliwi kwa haraka na inakidhi aina nyingi za mtindo na ni ya kibiashara na ya kashwa kwa wakati mwingine. Kwa hivo inasaidia kupunguza mchanganyiko wa mavasi. Kwa kifupi, suruari ni praktikali raisi na inafaa kwa shughli ya kila siku ndo maana naamini ni muhimu sana katika kabati la nguo.

Mimi ningemushauri mtu anayeanza kasi kuwa nasubira kwa sababu kila kitu, kipya kinahitaji muda, muda wakuelewa na kuizoea kwanza kabisa ni muhimu kujua majukumu yake vizuri na kuliza maswali, pale anaposhinda kuelewa jambo fulani. Akuone haya kama uthaifu bali ni kama njia kujifunza. Pia ningesema haeke nithamu binafsi. Kuja kazini kwa wakati kukamlisha majukumu kwa ubora na kwasiriana vizuri na wanzake kunaonyasha utu na uajibikaji. Pia nivyiema kujenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wanzake. Kwa sababu kazi enye mahusiano mazuri inarahisisha kila kitu lakini pia ninaishauri achukue kila changamoto kama fursa na kujifunza badala ya kuogopa kushindwa mwisho Nivyema kuweka malengo ya muda mfupi na muda mrefu kazini hili aweza kufuatalia maendeleo yake na kujiona anaendelea.

Mimi natumia programu ambazo sinarahisisha maisha yangu na kazi yangu kila siku. Kwanza kabisa napenda kutumia programu za mawasiliano kama WhatsApp, Telegram na Gmail. Kwa sababu zinanisaidia kuwasiliana haraka na marafiki familia na pia wenzangu kazini. Napenda pia programu ya kasi ya ofisi kama Microsoft Word, Excel, Google Docs. Kwa sababu zinanisaidia kuandika reporti kupanga data na kushirikiana na wengine bila usumbufu. Kwa upande wa burudani, napenda kutumia programu wa mtandao kama YouTube. Ili kusikiliza mziki kuangalia video za elimu na kupata burudani kidogo badaa ya kazi. Pia napenda programu wa kuifadhi kumbukumbu kama na kupanga ratiba kama Google Calendar. Hii ni za nisaidia kupanga siku za angu, kumbuka kasi muhimu na kudumisha mpangili ya mzuri kwa maisha yangu. Kwa ufupi programu ni nazotumia mara kwa mara nizile, zinazo ongeza ticha, kuraisisha mawaziriano na pia kutuwa burudani ya akili na mwili.

Ninachopenda saidi kuhusu shirika langu ni mazingira mazuri ya kasi ya nayo ha maasisha ushirikiano na kuheshimiana. Kila mtu amepewa nafasi ya kutoa mawazo yake pila kuogopa chamo. Ninalo fanya ni jisikie kudhaminiwa na kusikilizwa. Pia napenda sana udhamaduni wa kasi ya timu. Kwa sababu, tunasaidiana na kushirikiana kufikia malengo ya pamoja badala ya kila mtu kujali ya kepeke yake. Kitu nkingine ni nacho kipenda ni uongozi unaojali wafanyikasi. Kiongozi wangu akotayari kusikiliza changamoto yetu na kutusaidia kusitatua. Chambo ambalo linaongeza ari ya kufanya kasi kwa bidii. Aidha, shirika langu linadhamani. Maendeleo ya mtu binafsi. Linatoa na fasi ya kujifunza mafunzo na kukusa uchusi upya. Hali inayosaidia kukua kithaaluma na kipinafsi kwa ujumla na penda shirika langu kwa sababu rinafanya nijisikie sehemu ya familia. Lina nipa motisha kufanya kasi kwa bidii na lina nisaidia kutimiza malengo yangu ya muda mrefu.

Sheree yangu ya kupendeza ni sheree ya Christmas. Kila mwaka napenda kuwona nyumba sikiwa zimepambwa na daa sarange nyingi na mitindo mzuri ya mapambo. Naridhika sana nafuraa ya familia na marafiki wakikusanyika pamoja, kucheka na kushirikiana chakula kitamu na kubadilisha sawadi ndongo ndongo. Sinazo ongesa tapasamu. Ni wakati wa furaa wema na mshirikamano. Napenda chinzi kila mtu anafyo isi kwa sahemu ya kitu kikubwa na kizuri. Kwa kweli, ni sheree inayoburudisha, roho na kuleta furaa isio na kifani. Sheree ya krismasi pia uleta watu pamoja kwa sababu kila familia uandaa chakula ambacho kinaliwa na familia wote kwa pamoja.

Mimi wakati nina wasiwasi napata muda kidogo wa kukaa kimya na kupumua kwa kina kwanza na kupunguza kelele zote karibu nami na kujaribu kuweka mawazo yangu sawa Kisha mara nyingine na nalianza kuandika kile kinacho nifuruga kwenye karatasi kwa maneno yote bila kuchagua kwa sababu kuandika kunanisaidia kutowa mzigo wa akili Baada ya hapo, napenda kufanya kitu kinacho nifanya nijisikie tulivu kama kusikiliza mziki mzuri, kutembea kidogo au kunywa chai ya moto huku nikitafakari kwa utulivu. Wakati mwingine pia napenda kuzungumza na mtu, ninayeamini, mtu ambaye ananisikiliza bila kunikia au kunipa ushauri mwingi. Kwa sababu mara nyingine, kumweleza mtu mwingine hisia zako kunapunguza uzito wa wasiwasi.

Mimi napenda wanyama ambao wanaonekana wapole na wakijamii. Mimi napendelea sana paka na mbwa kwa sababu kila mmoja ana tabia yake ya kipekee. Paka wanapenda kujitenga kidogo lakini wakati wanapo kupenda unapokea mapenzi yasiyo na shati. Ni kama wanajua jinsi ya kuonyesha upendo kwa njia nyororo na ya kupendeza. Mbwa kwa upande mwingine ni watiifu sana. Wanakufanya uhisi kuwa sehemu ya familia yao na upendo wao ni wazi kila wakati. Aidha, napenda pia ndege wa rangi angafu kama parrots. Kwa sababu ni wanariadha na wanafurahia maisha kwa furaha yao ya kuvutia. Wakicheza na kuimba, wanyama hao wote wananifanya nihisi amani na furaha ndani ya moyo wangu. Anapenda kuwa karibu nao kadri niwezavyo.

Mi napenda kuandika sana. Kuandika kwangu ni muhimu sana kwa sababu katika maisha ya kila siku inasaidia sana. Kuandika kunatoa nafasi ya kweka mawazo na isia kwa uwasi chambo ambalo linaweza kuwa gumu kuwasiliana kwa maneno puki yake. Pia kuandika kunaraisisha kumukumbu tarifa muhimu. Kuandaa mpango au mawazo na kuwazilisha maelezo kwa watu wengi pila kujali muda au mahali. Saidi, kuandika kunatoa uhuru wa kufikiria kwa kina. Kwani unaweza kuchunguza mawazo yako, kuyarekebisha na kuyaweka kwa mtindo unayofaa, kapla ya kuyashirikisha na wengine. Njia ya kudumu, ya kuivadhi, maarifa na aditi. Ifo umuimu wake awishi kwa sasa tu bali iniendelea kwa fisasi pichafi.

Mahali pakihistoria ningependa kutembelea sana ni piramid za misiri Ningependa kwenda pale kwa sababu ni alama kubwa ya historia ya mwandamu na zinaonyesha ubunifu na akili ya watu wa zamani Kila ninapo zioana kwenye vitabu au runinga na hisi hamu kubwa ya kujua zilinjengwa vipi bila teknolojia yoyote ile Pia ningeteknolojia yoyote ile Ngependa kusimama karibu naso, kujionea ukubwa wake, halisi na kufikiria maisha ya watu, wakale, wa misri, mila zao na amani zao. Kwangu kutembelea piramids kungekua, somo la istoria, la moja, kwa moja na usoefu, wakipekee ambao aungesaulika kamwe.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu sana. Kutembea ni jambo la muhimu kwa sababu, linasaidia mwili na akili kwa namna nyingi. Kwanza ni mazoezi bora ya mwili. Linachochea moyo kushirikiana vizuri na kupunguza athari ya magonjwa kama shinikizo la damu, kisukari na magonjwa ya moyo. Pili, kutembea husaidia kuimarisha misuli, viungo na mifupa, huku pia kikikamilisha kinga ya mwili. Mbali na faida za mwili kutembea kuna umuhimu wa kisaikolojia. Husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuchochea furaha kutokana na kutolewa kwa homoni ya endorphins na kupunguza mawazo ambayo ni mabaya na ya wasiwasi. Kutembea nje hasa kwenye maeneo ya kijani kinatoa nafasi ya kufurahia mazingira, kuungana na asili na kupata wakati wa kutafakari au kuondoa mawazo ya kila siku. Kwa kifupi, kutembea ni njia rahisi lakini kwenye nguvu ya kuboresha afya ya mwili akili roho kwa pamoja.

Timu yangu ninayoipenda ni ya Gor mahia. Sababu ni kwamba ni timu enye historia ndefu na mashujaa wengi wa soka wa Kenya wamekuja kutoka humo. Ninapo pata na fasi ya kuangalia meji yao na penda kuona chinsi wanavyochesa kwa umoja na ngu. Kila mchesaji anapo jituma kwa moyo wote kwenye uwanja. Kila meji ni stare. Wachesaji wanapo piga pasi kwa ustadi. Wanapo funga mapao, yenye mfuto na mashapiki wanayo chesa kwa shauku kubwa. Mi pia napata na fasi, napata furaha ya kipeke. Saidi, timu hii inaisia sajadi na kipeke ni kama familia ya watu wanao pingania ushindi pa moja. Pia ninapenda binu sao sa ma shambulisi. Wanachesa kwa kasi, wanatumia uchasiri na eshima. Kila wakati wanapo shinda, furaha inafika nyumbani kwangupia. Na pale wanapo potesa najifunza kufumilia na kushabikia kwa moyo wa ukweli.

Mimi ninavyo shughulikia muda kazini ni kwautaratibu na kwa uangalifu mkubwa. Ili kila saa ya kazi isipote bure. Kwanza kabisa napanga kila siku mapema asubuhi nikiwa na orodha za kazi zenye kipa umbele. Kila kasi ninaipa muda maalum kulingana na umuhimu wake. Kazi zenye dharura kubwa na zenye mchango mkubwa kwa malengo ya kazi zinaanza kwanza. Pia napenda kutumia kanuniza pomodoro. Kazi kwa vipindi vya dakika 25 adi hamsini kisha napumzika kwa dakika 5. Hii inanisaidia kuzingatia bila kuchoka au kupunguza kuchelewa au kupoteza muda kwenye. Vitu visivyo vya lazima. Vile vile napima muda ninapo kuwa nafika kwa mkutano. Ili kuhakikisha haifuti muda kwa kila siku. Kila mwisho wa siku nakaguwa ni kazi gani zilifanyika vizuri na ipi inaitajika, inaitaji muda zaidi na napanga ratiba ya kesho kwa kutumia mafunzo hayo. Kwa kifupi, nashungulikia muda kazini kwa mpangilio dhabiti, nidhamu na mwendo wa kina kuhakikisha kila saa inatija na kila kazi inafanikishwa kwa ufanisi.

Kuhimiza ushirikiano katika timu ni jambu ambalo linahitaji uvumilivu uwazi na mfano mzuri wa kiongozi au mshiriki wa timu, kwanza mimi napenda kuhakikisha kila mtu anahisi, kushirikishwa na kuheshimiwa na kila mtu hapo kwenye timu, na pendekeza kuweka mawasiliano uwazi, tunapokuwa na mikutano ya kawaida, tunashirikiana mawazo changamoto na mafanikio bila hofu ya kukosolewa Pili, mimi huwa na msizitizo mkubwa juu ya kuweka malengo ya pamoja ambayo, kila mshiriki anayaelewa na kuyaamini. Hili lina chochea mshikamano kwani kila mtu anajua jukumu lake na jinzi linalosaidia timu kufanikisha malengo makubwa. Pia mimi napenda kuhamazisha usaidizi miongoni mwa wanatimu. Kuna wakati mtu mmoja anachangamoto, mgwingine anaweza kusaidia. Hii inajenga uaminifu na ushikamano wa ukweli. Mwishowe, mimi napenda kuanzisha mazingira yenye, thawabu na pongezi. Tunapo timiza jambo kwa kushirikiana. Napenda kusherekea mafanikio pamoja. Hii inatia moyo na kuhimarisha mshikamano zaidi. Kwa ufupi, mimi naamini kwamba ushirikiano unakua pale ambapo kila mshiriki. Anahisi kudhaminiwa, kusikilizwa na kuchangia kwa dhati bila uoga.

Mimi napata abari kutoka kwenye fyanso fingi fya kuaminika na kwanamna ya kama. Napenda kutumia mchanganyiko wa fyanzo ili kupata taswira kamili wachambo. Kwanza mimi upata abari kutoka kwenye fyanso moja kwa moja kama file mashirika ya abari. Yaliopewa sifansuri report za serikali. Hii ina nsaidia kupata abari sahihi na ya kuaminika. Pili mimi upitia fyanzo vinafyopatika na mtandaoni magasetini tofuti za abari, lakini kwa makini na pima uhalali wa taarifa. Mimi upunguza kuaminika kwa taarifa siso na utipitisho au zile sinazo ipua utata. Saidi ya hapo, mimi upenda kutumia fyanso fya kitamaduni na finavyoelezea muktada kama ili istoria maoni ya wataaluma au mifumo ya kijami ili kuelewa fyema sababu na adharisa abari fulani Kwa kifupi, kama mimi napata abari kwa kuchanganya fyanso fya moja kwa moja finafyo tipitishwa na fyansofya mugthada, huku nikia kikisha kila tarifa ni nayopata inaendana na ukweli na inamaana.

Kila asubuhi ninapoamka mimi huwa na utaratibu wa kujiandaa kimwili na kiakili. Ile kuanza siku kwa nguvu na uwazi. Kwanza napenda kuamka mapema kidogo. Nikachukua muda wa kupumzika na kutafakari. Hii inanisaidia kuanzisha siku, akili ikiwa safi na mtazamo chanya kwa siku nzima. Baada ya hapo mimi hupima na kujianda kiasili. Kuosha uso, kupiga mswaki na mara nyingine. Kunywa kikombe cha maji au cha ili kuamsha mwili na akili. Mimi napenda kufanya kidogo cha mazoezi ata ikiwa kutembea kidogo au kufanya mazoezi ya mwili kwa dakika chache. Hii huongeza nisharti na kunifanya nikiwa na umakini mzuri. Baada ya hapo mimi hupanga kazi ya siku hii. Kuanda orodha ya kipau mbele kuangalia mambo muhimu ya kufanya na kupanga muda. Kwa kila kitu. Hii inanisaidia kuepuka msongamano na kuwa na mtiririko mzuri wa siku. Mwisho, kabla ya kwanza kazi ya siku ya kila siku, mimi napata muda wa kutafakari, kusoma na kusikiliza kitu chenye maana kama vile habari, funzo au kitu cha motisha. Hii huongeza ari na akili chanya. Kwa kifupi, utaratibu wangu wa asubuhi ni mchanganyiko wa kutafakari, kutunza mwili na kufanya mazoezi madogo kupanga siku na kujipatia motisha hivyo kuanza siku na nguvu na uwazi.

Ndio, nimewahi kuona bahari. Bahari ni tukio linalovutia sana. Nilipokuwa nikitazama mawimbi yakichafua bahari. Niliwaza kuhusu nguvu na uzuri wa asili kwa wakati mmoja. Rangi ya maji mara nyingi huwa changamoto wa bluu na kijani. Nabadilika kulingana na mwanga wa jua na anga. Sauti ya mawimbi yakipiga kwenye fukwe ni kama muziki wa asili unaopumua roho. Natoa amani lakini pia unakumbushwa ukubwa wa dunia na nguvu wa maumbile. Hali ya hata ya bahari pia inagusa hisia tofauti kwa mara nyingine inaweza kuwa tulivu na kutuliza akili. Wakati mwingine inakuwa yenye nguvu na ya kusisimua. Inaleta mawimbi makubwa yanayopindua kila kitu kilicho karibu. Nilipokuwa kando ya bwani, niliweza kutazama wanyama wa bahari, ndege walifuruka juu ya maji na hewa, chenye harufu ya chumvi, yote haya yalinifanya nijisikie, kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko mimi mwenyewe.

Kwanza kabisa, napenda kuchukua muda wa kimya kukaa na kulala kwenye kitanda chenye starehe na kuzingatia kupumua kwa kina. Kupumua kwa kina pia kunasaidia kupunguza mafadhaiko na kunifanya nihisi utulivu ndani yangu. Pili, napenda kusikiliza muziki tulivu na sauti za asili kama wimbi la bahari, mvua inyevu-nyevu na ndege wakiimba. Hii inasaidia akili yangu kutulia na kuondoa mawazo mengi yanayoweza kunisumbua. Tatu, mara nyingine napenda kuenda kutembea nje hasa kwenye sehemu, zenye kivuli na mazingira ya asili. Kutembea kuna fungua fikra, kunapanua mapafu na kunifanya, nihisi kuwa na nguvu Nne, wakati mwingine napumizika na kufanya kitu cha burudani, ndani ya nyumba kama vile, kusoma vitabu, kuchora au ata kutazama filamu Hii ni njia nzuri ya kutenganisha mawazo ya kazi na kujaribu kufurahia muda wangu wa bure. Mwisho napenda kutumia muda kidogo kwa kutafakari kuandika mawazo yangu. Hii inanisaidia kupanga akili, kupunguza msongo wa mawazo na kuondoa hisia sa huzuni au wasiwasi.

Mi napanga kasi yangu kwa njia mpangilio wa kimukakati na wa umakini sana. Hili kila siku niwe na mstari wazi na kila kitu nacho kifanya kuwakikisha hakuna muda unaotumika bure. Kwanza napanga kasi zangu kwa kuandika orodha machukumu muhimu kabisa ya siku hiyo kwa njia sile yenye kipaumbela adi madogo. Kila kasi napanga muda maalumu wa kukamilisha. Kama saa na nusu saa. Hili niweze kushugulikia kila jambo pila araka. Pili napanga mapumziko kati ya kasi kwani najua akili na mwili finaitaji kupumzika. Hili fiweze kufanya kasi kwa ufanisi saidi. Tatu na pima na kurekebisha mpangilio wangu wa siku. Kila mwisho wa siku naangalia ni kasi sipi simekamilika na sipi hazijakamilika na sababu sa kuchelewa. Ina nisaidia kupanga siku inayofuata kwa ufanisi na kuwakikisha kila kasi kimepata nafasi sake. Kwa kifupi napanga kufanya kazi yangu kwa kipa umbele muda mapumziko na ukagusi wa siku ili kila kitu kiende vizuri pila kilele wala stress.

Mimi nimewai kusafiri Mombasa ni bahali pazuri Saana. Mombasa ni mchanganyiko wa historia utamaduni na mandhari ya kuvutia. Nimeridhika sana na pwani zake ndefu zenye mchanga, mweupe na maji ya bulu ya kuvutia kama diani bichi na nyali bichi. Hapa unaweza kupumzika kuogelea au kucheza michezo ya maji. Pia kuna historia nyingi za kuvutia kama fort Jesus ambacho ni uridhi wa dunia. Na maduka madogo ya kile kale kama old Town yenye mitaa yenye rangi ya mandhari ya Kiarabu na kiafrika. Chakula cha bahari ni kitu kingine kilicho nivutia sana. Mahali hapa ni mahali hapa pia ni nzuri kwa kutembea kwenye mbuga wa wanyama kama hela park kuona nyani nyoka na wanyama wengine wa porini. Ukaribu wa bahari unafanya hisia kuwa tofauti kabisa. Hali ya jua upepo wapwani na kelele za mawimbi.

Mimi ninaupenda sana disemba Napenda disemba kwa sabapu huwa ni mwezi wafuraha na mapumziko watu wengi wanakuwa kwenye likizo kuna sherehe nyingi na familia hukutana pamoja Pia hali ya hewa huwa nzuri Si ya baridi sana wala joto kali ninafaa kupumzika na kufurahia muda Disemba hunipa nafasi yaku tafakari mwaka mzima uliopita kujipanga upya na kuweka malengo mapya ya mwaka unaofuata Kwa ujumla, ni mwezi unao niletea amani ya moyo na matumaini mapya Pia disemba ni mwezi wakuhudhuria na kusherehekea kuzaliwa kwake yesu kristo yaani ni krismasi huu ni sherehe wa kufana zaidi ambao huleta watu pamoja.

Mimi ninapenda musiki unaougusa hisis na kuleta hali ya furaha na kutulia hasa ule unaochanganya maneno mazuri na midundo ya kuvutia. Napenda sana musiki wa rn b kwa sababu midundo yake ni laini yenye nguvu ya kipekee Naweza kukufanya huisi kila neno linaingia ndani ya mwili. Pia napenda musiki wa jazz na aswa unapokuwa na ala sa safo na piano sinazochanganywa kwa ustadi Kuna hisia za starehe na akili kupepea. Pia siwezi acha kushukuru musiki wa afrobeat Kwani midundo yake ya kijanini na rhythm sake Kwa masisha kufanya iwe ngasi ya nishati na furaha Naweza kwanza kuchesa pila ata kutarajia. Napenda musiki unaofanya niwe na hali ya ndani kutafakari kama akostik gita unapofunga macho na kusikiliza unaleta amani ya kipekee.

Ndiyo, napenda kutumia video kama njia ya mawasiliano kwa sababu zinatoa uwezo wa kuelezea hisia na ujumbe kwa njia ambayo maneno yake mara nyingine hayawezi kufanikisha. Kwa mfano, unapotuma video mtu anayeiona anaona tundu la sauti, uso na mwendo wako. Hivyo anaweza kuelewa hisia zako kwa kina zaidi. Video pia ni muhimu wakati unataka kuonyesha kitu badala ya kueleza kwa maandishi tu. Kama jinsi unavyofanya jambo au tokee lenye hilo lilivyotokea au hata mafunzo mafupi, kwa mfano unaweza kutumia video kuelezea habari. Zaidi ya yote, video zinasaidia kuunganisha watu zaidi, hasa ikiwa mko mbali kwa sababu kuona uso wa mtu na sauti yake huleta hisia ya karibu zaidi kuliko ujumbe wa maandishi tu. Hii inafanya mawasiliano kuwa na kibinafsi na yenye uwalizia zaidi.

Asubuhi nilipoamuka ilikuwa karibu kitu saa kumi na mbili na nusu. Asubuhi. Kitu chakwanza nilicho fanya baada kuamuka ni kusogeza mwili kidogo, kutembea kidogo, ndani ya chumba na kufungua dirisha ili hewa safi iingie. Kisha nikaenda kwenye jikoni na kuandaa chai ya asubuhi. Kisha nikala mkate mchache wenye siagi ya matunda mandogo kama mbiki. Nilihakikisha chakula cha asubuhi kilikuwa nyepesi lakini kinachonipa nguvu ya kwanza siku kwa utulifu na furaha. Pia baada ya hapo niliandika orodha ya siku ya vitu ambavo nilifaa kufanya siku ya leo. Baada ya hapo nitatoka kunywa chai na kutoka kwenda kasini.